Tabia ya watu ambayo inanikera sana ni ukosefu wa heshima. Napenda watu waangalifu na wasiochukiza wengine. Ukosefu wa heshima husababisha misukosuko mingi na huzuni. Ninathamini watu wenye adabu na subira. Na wenye heshima kwa wenzao kadri na bila kuzingatia ukubwa wala udogo wa mtu yeyote.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni wakati mwingine kufanya kazi chini ya muda mfupi migongano au kutokuelewana na baadhi ya wenzangu kukosa rasilimali au vifaa vya kutosha kufanya kazi mpya ambayo inahitaji kujifunza haraka. Lakini ninajitahidi kushughulikia changamoto hizi kwa subira na mpango ipasavyo.

Nakumbuka mwalimu mmoja mzuri kutoka shule alikuwa mwalimu wa hesabu. Naalifundishwa kwa uvumilivu alitumia njia za kufundisha zinazofanya kila mwanafunzi kuelewa alifundisha kumuimu wa bidii na kujaribu bila kuogopa makosa. Kumbu kumbu yake ya nikumbusha kuwa na subira na bidii ya mchwa kazini.

Utotoni nilipenda kucheza nje na rafiki zangu nilipenda mchezo kama kukimbia na mpira. Pia nilifraia kuchora na kusikiliza hadithi kutoka kwa babu yangu. Mambo haya yalinifurahisha sana na yalifanya nijisikie mwenye furaha na mwenye huru.

Ndiyo, ninavaa miwani, hunisaidia sana kuona vyema kwenye mwanga mwingi au mwanga wa kati. Hunisaidia sana wakati ambapo ninasoma darasani ama ninaposoma kitabu. Ninaivaa hasaa, ninaposoma au kufanya kazi.

Napenda kusoma vitabu vya ainambali mbali, lakini hasa vitabu vya hadithi na riwaya za maisha, zinazoonyesha maadili na changamoto. Pia napenda kuvisoma vitabu vya ilimu na maharifa, inabipanua akili yangu na kunieka maharifa kiufasaha. Pia napenda kuvisoma vitabu vya kujitengenezea au maendeleo binafsi, pina vyonifundisha mbinu bora za maisha, napenda pia vitabu vya istolia. Vida vyonifundisha kuhusu matukio ya zamani na tamaduni tofauti tofauti. Kusoma vitabu hivi hunifundisha na hunifuraisha sana na upanua mawazo yangu ipasavyo.

Napenda mambo mingi kuhusiana na mtaa wangu. Baadhi ya maneno hayo ni haya. Napenda usalama na utulivu wa mtaa wangu. Watu wanapendana na kusaidiana sana na majirani. Napenda pia mazingira ya asili kama miti na bustani zilizomo pale kwenye mtaa. Kuna bituo vyashule maduka na huduma muhimu karibu. Hivyo ni raisi kufanya mambo ya kila siku. Hii yote hufanya na jiskia wenye furahani kiwa nyumbani.

Wakati wajua kali, napenda kukaa sehemu yenye kibuli hili kulinda mwili. Ninavaa nguo nye pesi na kofia. Napenda kunywa maji au vinywaji baridi hili kutoshea joto. Wakati mwingine napenda kusoma au kupumzika ndani ya nyumba. Hiu nisaidia nijisikie vizuri na kuepuka uchovu wajua.

Mimi ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara. Mara nyingi hufanyika inapohitajika au kunapokuwa na masasisho muhimu. Hii hunisaidia kuboresha usalama na utendaji wa vifaa vyangu kwa ufasaha.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kazi inayoitaji umakini na mpangilio. Napenda majukumu ya kupanga kazi, kuchambua taarifa na kuhakikisha ubora. Nafiraia kusaidia timu kufikia malengo kwa ufanisi. Jukumu hili hunifanya nijisikie nina mchango na inadhaminiwa kazini.

Somo la sayansi ninalolipenda na kulithamini zaidi ni somo la hisabati. Napenda kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa mantiki na kutatua matatizo hipasavyo. Pia hisabati inanifanya nijifunze kuwa makini na mvumilivu.

Mwandishi wa vitabu ni mpendae ni J.K. Rowling. Napenda hadithi zake za fantasia na jinsi anavyounda ulimwengu wakipekee vitabu vyake unifundisha ubunifu, thamani, za urafiki na ubuminifu. Kusoma kazi zake kuna nifurahisha sana na kunipa jinsi ya mpia ya kufikiria kwa namna mpia.

Ndiyo, ninapenda sana kula samaki. Samaki ni chakula chenye afya na ladha nzuri sana. Napendelea samaki wa kukaanga au wa kupikwa kwa mafuke. Kwa kuwa ni samaki mtamu sana anapopikwa vizuri.

Kumbukumbu nzuri za shule ni michezo na shugli za darasa. Nilifurahia kucheza na marafiki kwenye uwanja wa shule. Pia nilifurahia kusoma masomo ya vitendo kama majaribio ya sayansi. Ambayo yalinifundisha kwa njia ya kufurahisha. Kumbukumbu zingine zinanifanya najihisi mwenye furaha sana na kushirikiana na wengine.

Mafanikio niliyopata kazini ni kumaliza kazi na miradi kwa wakati. Kuboresha ubora na ufanisi wa kazi kupata sifa kutoka kwa wasimamizi wangu au wenzangu kujifunza ujuzi mpya unaonisaidia kufanya kazi vizuri zaidi.

Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni hunisaidia kuelewa mtazamo tofauti tofauti kutoka kwa watu mbalimbali pia hunisaidia kufanya maamuzi bora kabla ya kununua au kuchagua huduma wowote ambao ninauhitaji.

Ndio, napenda kuvaa kofia. Hunilinda kutokana na jua kali au baridi. Pia huongeza mtindo na kunifanya nijisikie vizuri sana rohoni. Hunifanya niwe mtanashati sana.